Malengo ni nayo na kazi yangu ni kuwa mfanya kazi bora zaidi kwenye kampuni, kutengeneza pesa mingi na kuzalisha pesa hiyo niliotengeneza. So hiyo ndio malengo ni nayo kwa kazi yangu malengo ni nayo ni kufanya kazi kwa bidii na kufanya kampuni ninayo fanyaia kazi iweze kuinuka juu zaidi.

Mjini ngependa kutembelea ni mji wa New York kwa sababu mji wa ni mkubwa sana na ikona manyumba kubwa kubwa zenye naweza penda kuona zenye hata naweza penda kupanda nioni kuna nini ndani na pia kuangalia watu tofauti wenye wakopale wenye watu ni wengi.

Ninaishi katika nyumba kubwa sana, nyumba yenye ya kifahari na inakaa smart sana. Inakaa poa. Mazingira yenye niko ni mazingira ya kitulizi. Hakuna mambo mingi hapa kwenye niko. Nilihamia hapa miezi sita iliyopita, kumaanisha nimekaa hapa miezi kama sita. Kile ninachopenda kuhusu huku ni kuwa kumetulia na hakuna mambo mingi. Ninaishi salama sana.

Rangi minapenda na pendanga rangi nyeusi. Yenye, hiyo bado ina nkumbusha mini mweusi, kama an African guy. Na, kitutu minamiliki kitu ya rangi nye usi ni hati, nikona nywele nyeusi. Na ina nifanya tunyewe mini si, mini mweusi.